Hali ya hewa leo imekuwa ni hali ambayo jua ndio imetawala sehemu mzima ambayo nilipo hali kuu hii joto inaisikia kwamba ni kali na nimevaa nguo ambazo ni nyepesi sipendi sana aina hii ya hali ya anga sababu ni hali ambayo huwezi ukakaa nje kwa muda mrefu na huwezi kafanya ushiriki katika michezo.

Wakati wa likizo ili niweze kustawi, huwa nahakikisha naweka pesa zangu na zitumia pesa zangu kwa utaratibu kwa kuzipanga, nisiweze kutumia pesa mingi kwa kitu kimoja, huwa nahakikisha akaunti zangu za kuwekeza, ni ziko sawa na huwa nahakikisha zina pesa, ya kutosha ili nisije, nikajuta baadaye, nikikosa pesa za kutumia katika jambo fulani, shughuli ya mani.

Michakato ya kazi wanaiboresha kwa njia nzuri nzuri na njia ambazo si njia ambazo si zinataka mambo mingi au maelezo mingi. Mchakato hiyo najipanga mapema na pia naifanya iili nisiweze kuchanganyikiwa katika njia.

Nikiwa na wafanyikazi wenzangu, huwa nawasiliana kwa njia ya ishara, njia ya mdomo, na njia ya simu za ofisini. Huwa nawasiliana nao pia kwa kutuma wajumbe kikadhaa, na pia naweza kuwasiliana nao kwa njia ya kutuma, ya kuandika ujumbe katika tuseme barua pepe au barua zingine.